Utaratibu wangu wa asubuhi ninajikita kwenye chai ya rangi yenye viungo asilia ambayo naitumia kama chombo cha kuamsha hisia zangu na kutayarisha akili na majukumu kila siku harufu ya mdalasini iliki na tangawizi inaochemka jikoni inatengeneza mazingira ya utulivu yanao niruhusu kutafakari malengo yangu kabla ya kelele za ulimwengu kuanza. Ninapo kunywa chai hiyo polepole nikiwa nimeshika kikombe chenye joto nahisi nishati ikisambaa mwilini mwangu na kuondoa uchovu wa usingizi hali hii ya utulivu inafanya kinywaji hiki kuwa daraja muhimu kati ya mapumziko ya usiku na kasi ya kazi ikihakikisha ninaanza siku nikiwa na umakini wa hali ya juu na amani ya ndani pia kulingara na mabadiliko ya hali ya hewa au majukumu yanaojitaji mguvu kubwa ya kiakili mimi huhamia kwenye kahawa nzito ya kusaga kahawa inanipa ule msukumo wa haraka wa nishati unaohitajika ninapokuwa na mradi unaohitaji uchambuzi wa kina au unapoingia mchana na kuhisi nishati inaaza kupungua napenda ladha yake chungu kiasi inayokumbusha asili ya udongo wa nyumbani jambo linalonioa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa usahihi zaidi utaratibu huu wa kuchagua kati ya chai na kahawa unategemea jinsi ninavyo jisikiliza mwili wangu ninahakikisha kila kinywaji inatimiza hitaji langu la wakati huo. Alafu, wakati wa kujiandaa na kinywaji hicho ndio wakati wangu wa thamani wa kujitenga na vifaa vya kidijitali ni dakika kumi hadi kumi na tano ambapo sishiki simu wala kuangalia barua pepe bali najikita kwenye ladha, harufu na joto la kile ninacho kunywa zoezi hili dogo la kila siku linanifundisha kuwa na umakini na kuanza siku kwa shukrani jambo linalo boresha tija yangu na kunifanya niwe na furaha zaidi katika kila jambu ninalofanya.

Ninafurahia sana kuendesha baiskeli kwani ni shughuli inayo unganisha mazoezi ya mwili uhuru wa kutembea na utunzaji wa mazingira katika kifurushi kimoja. Ninapo kua juu ya baiskeli ninahisi muunganiko wa karibu zaidi na mazingira ninayo zunguka kuliko nikiwa ndani ya gari. Upepo mwanana unaonigusa usoni na uwezo wa kuona maelezo madogo ya mitaa au njia za porini. Unanipa hisia ya uchangamfu na furaha. Kuendesha baiskeli kuna nifundisha usawa na umakini. Huku kila mzunguko wa kanyagio, ukini kumbusha kuwa maendeleo yanapatikana kwa juhudi thabiti na endelevu. Jambo linalo ongeza uthabiti wangu wa kiakili na kimwili pia, baiskeli ni chombo cha usafiri chenye ufanisi mkubwa katika miji yenye msongamano. Inanipa uwezo wakupita kwenye njia ndogo na kuepuka foleni ndefu za magari. Jambo linalo okoa muda mwingi na kupunguza msongo wa mawazo. Unao tokana na kuchelewa. Hali hii ya kufika ni napo elekea kwa kutegemea nguvu zangu mwenyewe inajenga hali ya kujiamini na nidhamu. Ikinefanya nianze majukumu yangu ya kila siku nikiwa na nishati ilio huishwa. Ninjia ya kipekee ya kusafiri inayo changia katika kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa hivyo kuifanya kuwa chaguo lenye manufaa kwa afya yangu na sayari kwa ujumla kuendesha baiskeli kumenifundisha pia umuhimu wa tengenezo ya utayari kujua jinsi ya kurekebisha mnyororo au kuziba pancha ya tairi ni stadi ndogo zinazo weza uwezo ama zinazo jengo uwezo wa kutatua changamoto papo hapo bila kutegemea msaada wa nje kila wakati. Hali hii ya kujitegemea inatawala pia mitazamo yangu kazini ambapo na thamini kuwa na zana sahihi na kuzifanyia marekebisho mara kwa mara ili kuhakikisha utendaji wangu unabaki kuwa wa kiwango cha juu.